Usikivu kabla ya kusema. Mara nyingi kazini tunafa tunafanya kosa kubwa kusikiliza ili tujibu. Badala ya kusikiliza ili tuelewe. Nimejifunza kwamba mawasiliano yanayovunjika ofisini mara nyingi hayatokani na mtu kushindwa kuongea kiingeresa au kiswahili vizuri. Bali yanatokana na watu kukurupuka. Mtu anakuja na shida na kabla hata hajamaliza kueleza mimi nimeshaanza kumpa suluhisho hili ni kosa. Kipaumbele changu sasa ni namruhusu mtu amalize na hata akimaliza na uliza swali ila naongeza kama kwa hio unamaanisha. Ndiyo imesabisha Wai, hii najenga heshima na inahakikisha tunatibu. Tatizo, lisisiwa, lile nililohisi mimi. Kuondoa dhana na kusoma katikati ya masaa. Kipa umbele kingine kikubwa ni kuondoa utata. Kazini, hatari kubwa ipo kwenye kile kisejo sema. Mfana, bosi anaweza kutuma barua pepe fupi isemayo tunaweza kuonana ofisini kwangu. Bila muktadha, hii inaweza kuzua hofu ya kufukuzwa kazi kumbe anataka tu kukupongeza. Hivyo kipaumbele changu kwenye mawasiliano ni muktadha. Nikituma ujumbe najitahidi sana kueleza kwa nini nauliza hili au kwa nini nahitaji reporti hii sasa hivi. Hii inapunguza wasiwasi na wenzangu na inawafanya wafanya kazi kwa amani badala ya hofu. Kama binadamu, tunasali zaidi, tunapojua kwa nini, tunafanya kitu. Sio tu kwa kuamrishwa nini, cha kufanya urahisi wa kuepuka. Kuna tabia ofisini ya watu kupenda kutumia maneno magumu ili waonekane wamesoma sana au wanajua kazi sana. Nimegundua hii inakwamisha kazi. Kipaumbele changu ni kuweka kitu iwe rahisi na yenye mwelekeo. Lengo la mawasiliano ni ujumbe ufike. Sio kumfurahisha mwalimu wa lugha. Nikiongea na mtu wa teknolojia naongea lugha yake. Nikiongea na mteja wa kawaida naongea lugha nyepesi kabisa mawasiliano bora ni yale ambayo yana hayahitaji mkalimani na kamusi kueleweka ikiwa naandika barua pepe najitahidi ili iwe fupi. Yenye pointi zilizonyooka ili mtu asitumie nusu saa kuisoma. Pia kunatuwa na isia. Hapa ndipo ubinadamu unapoingia. Tofauti na roboti sisi tuna hisia. Ujumbe ule ule unaweza kupokelewa tofauti kulingana na jinsi ulivyo sema. Kipa umbele changu na kusoma alama za nyakati. Je huyu mtu ana stress leo. Jehu huu ni muda mwafaka wa kumkosoa. Nimejifunza kwamba sifa hutolewa hadharini. Lakini kukoswa hufanyika faraga. Hii inatunza kutuwa mtu pia kwenye maandishi ambapo sauti haisikiki nimekuwa makini sana kuchagua maneno yasiyo na ukali. Wakati mwingine kutumia emoji au lugha ya upole ili kuonyesha kwamba sina ubaya. Pia kuna mrejesho. Mrejesho mwisho kipa umbele changu ni kuhakikisha duara la mawasiliano limefungwa. Siamini kuwa nimeongea mpaka nipate uhakika kuwa umenielewa. Mara nyingine ninamaliza mazungumzo kwa kuuliza je tuko kurasa moja au kuna kitu nimeacha ambacho ungependa kufafanua. Hii inaondoa ile hali ya mtu kutoka kwenye kikao aki akiitikia sawa boss huku kichwani akiwa hajatoka na kitu.

Kusema ukweli huusiana wangu na majirani zangu ni wa salamu na tabasamu zaidi kuliko urafiki wa kina mjambo ambalo linaakisi maisha ya kisasa ya mijini. Namfaamu vizuri sana jirani yangu mmoja au wawilu wakaribu. Wale ambao tunaweza kuwazimiana vitu vidogo kama kiberiti. Au kusaidiana kuangaliana nyumba mmoja wetu akisafiri. Lakini wengine wengi tunajuana tu kwa sura tu. Tunakutana getini au kwenye ngazi. Tunapeana inge salamu upia eshima au kutikisa kitu. Labda tunalolamika kidogo kuhusu njua kali au umeme kukatika. Kisha kila mtu anaingia kwake na kufunga mulango wake kujichimbia. Ni tofauti sana na kule niliko kulia ambapo jirani atikuwa kama tukuwa wadamo. Hapa tunaishi kwa kueheshimu mipaka ya faraga. Hali ambayo inaleta amani lakini wakati mginye inaficha umboike wa kutujo. Nani anayishiku kutuhu pide.